Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Sababu kubwa ni kwamba mwanga wakati unanipa utulivu umakini na faraja bila kunichosha macho au kunifanya nijisikie ni mebanwa. Mwanga mkali unafaida zake asa pale unapohitaji kuona kwa uwazi mkubwa. Kwa mfano darasani, hospitali au wakati wakufanya kazi zinazo hitaji usahihi wa hali ya juu. Lakini kwa upande wangu nikikaa kwenye mwanga mkali kwa muda mrefu macho yangu uchoka haraka na wakati mwingine hata kichwa kinaweza kuuma. Mwanga mkali pia unaeza kunifanya nijisikie kama niko kwenye mazingira ya presha asa kama niko nyumbani au sehemu inayopaswa kuwa ya kupumzika. Ndiyo maana napendelea mwanga wa kati kwa sababu unanipa uuwano mzuri. Hauko hafifu sana hadi nishindwe kuona wala hauko mkali sana hadi kunisumbua. Ukiwa wakati mwanga hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Kwa mfano nikiwa nasoma ninaandika au ata nikitumia kompyuta au simu. Mwanga wakati huni saidia kudumisha umakini kwa muda mrefu bila kuhisi kuchoka. Pia mwanga wakati unaendana sana na mazingira ya nyumbani. Unaleta hali ya joto na ukaribu. Asa nyakati za jioni au usiku unapokuwa umekaa sebuleni ukizungumza na familia au marafiki au hata ukitazama kitu kwa utulivu mwanga wakati ufanya mazingira yawe ya kupendeza na ya sio na msisimko uliopitiliza. Unahisi kama uko mahali salama na pana kukaribisha. Kwa upande wa hisia, mwanga wakati unisaidia kuwa mtulivu kifikra. Mwanga mkali sana wakati mwingine uongeza msisimko au wasiwasi. Ilhali mwanga hafifu sana. Unaeza kunifanya nijisikie mzembe au mwenye usingizi. Mwanga wakati uko katikati, unanipa nguvu ya kutosha kuendelea na shughuli zangu. Lakini pia, unanipa nafasi ya kupumua na kufikiria kwa utaratibu. Hata kiafya, ninaona mwanga wakati ni bora zaidi kwangu. Macho ya napokuwa kwenye mwanga unaofaa haya choki sana na hata usingizi wangu huwa mzuri kwa sababu sijaathiriwa na mwanga mkali kupita kiasi kabla ya kulala. Hii inanisaidia kuwa na ratiba mzuri ya kupumzika na kuamka nikiwa na nguvu. Kwa ujumla, ingawa mwanga mkali una matumizi yake maalum. Chaguo langu binafsi ni mwanga wa kati. Unanipa mchanganyiko, wa faraja, umakini na utulivu wakihisia. Ni mwanga unao ni ruhusu kuwa mimi mwenyewe. Nifanye kazi zangu kwa ufasihi nipumzike vizuri na nijiskie sawa kabisa kimwili kiafya na kiakili.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, lakini ninajitahidi kuitumia kwa busara na mipaka. Mitandao ya kijamii imekua sehemu ya maisha ya kila siku kwa sababu inarahisisha mawasiliano upatikanaji wa taarifa na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, ninaamini matumizi yake yanapaswa kuwa ya kuleta faida, si kunipotezea mda au kunichosha kifikra. Kwanza kabisa, natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu. Inani rahisishia kuzungumza na marafiki, familia na watu nilio kutana nao katika nyakati tofauti za maisha. Kupitia ujumbe, picha na video na weza kushiriki matukio ya maisha yangu na pia kufuatilia yanayo endelea kwa wengine. Hii hunifanya ni jisikie karibu na watu hata kama tuko mbali kijografia. Pili, mitandao ya kijamii inanisaidia kujifunza na kupata taarifa. Kuna kurasa na akaunti zinazo shiriki maarifa, elimu na ujuzi mbali mbali. Kupitia mtandao, hii nimejifunza mambo mapya, kupata motisha na hata kufahamu fursa za masomo au kazi. Inapo chaguliwa vizuri, mitandao ya kijamii inaweza kuwa darasa lisilo na kuta, linalo patikana mda wowote. Hata hivyo, ninafahamu pia changamoto za mitandao ya kijamii. Wakati, mwingine inaweza kupotezea mda mwingi bila mtu kutambua. Ukikaa mda mirefu, ukisongeza kurasa bila mpangilio, unaweza kusahau majukumu mengine muhimu. Pia kuona maisha ya wengine yakionekana kuwa kamili kuna uwezo wa kumfanya mtu ajilinganishe na kujiskia duni ata kama hali halisi si hivyo ndiyo maana nimejifunza kuweka mipaka. Ninachagua mda wakutumia mitandao ya kijamii na pia kuchagua aina ya maudhui ninayo fatilia. Nikiona kitu kinachosha kifikra, kuniletea mawazo hasi au kunipotezea mda, ujitaidi kukiepuka, ninapendelea kufatilia maudhui ya nayo niongezea maarifa, kunitia moyo au kunifanya njisikie vizuri. Kwa ujumla, natumia mitandao ya kijamii kama chombo, si kama maisha ya nyewe. Nikitumia kwa kiasi na kwa malengo mazuri inanisaidia mno. Lakini nikiacha inithibiti inaweza kunidhuru. Hivyo basi, nimechagua kuitumia kwa umuangalifu ili iwe sehemu chanya ya maisha yangu na isiadhiri afya yangu ya kiakili au mda wangu wala malengo yangu ya baadae.